Kumbu kumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni michezo pamoja na marafiki zangu. Michezo ilikuwa ya kuvutia sana na iliweza kutuunganisha na kutuweka pamoja. Tulifurahia sana nyakati tulizokuwa tukicheza pamoja mimi na marafiki zangu.

Njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni usafiri wa bodaboda ya kupanda pikipiki sababu ni usafiri unaopatikana kiurahisi a vile vile gharama zake haziko juu sana. Kwa hivyo usafiri wa bodaboda ndio usafiri ninaotumia zaidi kila siku.

Ninachopenda kufanya na familia yangu ni kupata mlo wa pamoja. Kwani chakula cha pamoja hususan nyakati za jioni wakati wanafamilia wote wako karibu. Kwa maana hii hufanya jambo hili kuleta umoja kutunganisha pamoja na kudumisha upendo baina ya wanafamilia. Kwa hiyo mimi hupenda sana kupata chakula cha pamoja na wanafamilia.

Program ya simu ambayo mimi huitumia kila siku ni program ya whatsapp. Kwa maana ndo program ambayo mimi huitumia sana. Katika mawasiliano, baina yangu, na familia, baina yangu, na marafiki vile vile katika kazi. Sababu haina usumbufu wala haitumii data ama bundle nyingi. Ndo maana mimi hupenda kuitumia sana program ya Whatsapp.

Ndio mimi ni mtu wa ubunifu mimi ambaye hupenda kuja na kubuni vitu mbalimbali iweze kunisaidia katika maisha na kusuluhisha matatizo nayokutana nayo mimi binafsi pamoja na jamii ata mahala pa kazi. Kwa iyo mimi ni mtu mbunifu ambaye napenda kutafuta mbinu ambazo zinaweza kusuruhisha mambo mbali mbali, sehemu ni lizopo.